Kwa hakika, unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Vitisho vya mtandao ninajilinda kwa kuwa na privacy ambayo ni kama vile kusema kuwa mbinafsi na mambo yangu. Sipendi kushirikisha mambo yangu.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Kwa hakika kwa sababu teknolojia sio kila kitu. Nina uwezo wa kuishi zaidi ya siku moja bila teknolojia kwa sababu gani. Ukiishi na teknolojia mara zote, akili yako itakuwa kama vile imesimama, lakini teknolojia ni nzuri sana. Kuna wakati, unatakiwa utumie teknolojia muda mrefu, labda zaidi ya masaa kumi, kumi na mbili, ata masaa ishirini na nne, lakini ukipata muda wakupumzika, mfano siku unaofwata, unaweza ukapumzika, ukaacha kutumia teknolojia kwa muda ata wa siku moja, masaa ishirini na nne plus.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya Mungu. Kazi ya kusaidia watu wengine kuwa na moyo wa huruma. Kazi ya kidatari. Kazi ya kusaidia watu katika physical body, katika mwili, katika roho. Kazi ninayoithamini sana. Hata bila pesa ninaweza kuifanya.